Mimi napenda kuandika kwa kutumia kompyuta, kompyuta ni rahisi kuweza kurekebisha kama kuna makosa umeyafanya na pia si kama mkono hautachoka angalau unabonyeza vifungo zake ni si ngumu kutumia na pia unawezafanya mambo mengi na kazi yako pia itakuwa safi.

Mimi ninapenda paka, paka ni mnyama rahisi ku kumfuga kuliko mbwa kwa kuwa paka hana kazi mingi, kazi yenyewe paka ako nayo ni kupeleka kwa daktari, kumlisha, kumuosha, kisha ukifanya hayo masaa mengi ya paka ninavyojua huwa kazi yake ni kulala tu kwa hivyo paka ni rahisi kumlea kuliko mbwa.

Kitu cha kwanza kenye mimi nafanya, kupunguza matumizi yangu ya plastiki, ninaweza kupunguza yale vitu vinavyotumia plastiki sana. Kama ni karatasi, badala ya kutupa ovyo ovyo, mi huwa nazisanya, alafu kisha nikisha sanya, yale ambayo yanaeza chomeka, ninayachoma, yale hayaezi chomeka, ninayasanya, nayasanya vizuri. Alafu nayapeleka mahali ambapo huwa zinaletwa pamoja kutoka mahali mbalimbali, na kama ni vitu kama chupa za plastiki huwa nazirecycle, Natumia kuweka maji zingine unaweza zikata utumie uzitumbukize kuweka vitu zingine.

Rangi ninayoona zaidi na ninayoipenda sana sana ni rangi ya kijani kibichi Rangi wanayoita sana sana, rangi ya ardhi, rangi ya dunia Unayoiona kwa mimea sana sana, tunayoiona kwa mimea wakati ambapo kuna mvua sana sana Ju kukiwa na maji, mimea inaeza kukua, inaeza kugro na pia naipenda wakati naiona kwa vitu vingine kama nikiona kiatu, kina rangi kijani Mimi naeza inunua.

Wazo nzuri ambalo ninalo siku ya leo ni ya kwamba kila mtu ajitahidi mahali alipo dunia tunayoishi kwa sasa si dunia mzuri ikona mambo mengi mabaya, kuna wale hawana kazi, kuna wale wanafanya mambo mabaya na inaumiza mengine Kwa hivyo wewe ujitenge na hawa watu na huwe mtu mzuri.

Mimi ninapenda kusoma vitabu za fiction. Fiction ni zinakuwa tu sawa. Kama kumi moja nimesahau jina yake lakini kuna rafiki yangu aliniambia kuna kitabu moja manze ebu enda usome. Mimi nami nikaenda nikaitafuta, nikaitapata, ilikuwa kitambo sana. Siezi kumbuka vizuri baada kuimaliza nilitoa kwa simu juu ilikuwa ilikuwa ebook.

Kenye ninapenda kuhusu mtaa wetu ni usalama nikiwa mdogo huku kwetu huku haukuwa mahali kuna usalama sana, Kulikuwa na majambazi wengi sana usiku ikishuka hungepata mtu kwa barabara masaa nne, Lakini siku hizi hiyo maneno imeisha Mavijana ni kama walifukuza hawa wenye walikuwa wanafanya hiyo maneno walifukuzwa, sahii kuko salama.

Mazoezi na yafanya jioni, jioni ni masaa mzuri, jioni ni wakati ambapo ukimalizana na shuguri unawilikuwa na yafanya mchana Kwa hivyo hukona masaa mingi, hauna wakazi, jioni mtu anaezafanya chochote na ukitaka kupiga tizi, tizi masaa jioni ni mzuri Unaeza piga masaa moja ama hatambili Sikama asubui ju asubui ukiamuka ni hile tuna unapiga hile tizi kufanya tu mwiliiwe safi.

Napenda kutumia GPS. GPS nayo iko sawa ni kitu mwafaka na pia ni kitu yenye inaenda iki updetiwa kila wakati Unawezapata kuna barabara iko kwa ramani Unawezapata barabara iko kwa GPS, na haiko kwa ramani ama hiyo barabara pia imebadilisha mwendo. Imepelekwa view ingine. Na kwa GPS pia wataonyesha hizi.

Kusherekea siku yangu kuzaliwa huwa naalika marafiki, tunakuja, tunaresherekea kuzaliwa kwangu, siku hiyo, natarajia zawadi kutoka kwao. Kisha tukitoka hapo, tunaenda sasa tamasha, mbaka kama ni weekendi, tunaenda tamasha mbaka che.

Kwa kutumia masaa vizuri, ukiweza kukua punctual katika kazi yako, inakusaidia sana. Unaeza kupanga kazi yako vizuri, unajua hii kazi inafaa kufanywa na masaa ngapi, Hii ni nini unafaa kufanya na masaa ngapi, ukiweza kujipanga hivyo, haitakuletea shida mbeleni.

Ndiyo ni kuna michezo mingi ya uba ambayo ninayajua, ya kwanza ni ile inaitwa Ludo hiyo inachezwa na wachezaji wanne na Kila mtu vitu vyake vya kucheza Kuna za rangi tofauti ya pili ni mchezo unaitwa drought, Drought mchezo safi sana na pia kuna kuna njia mingi za kucheza drought, Kuna njia ya uku ulaya Europa Kuna njia pia za inji zingine tofautofauti Mchezo mwingine wa ubao ambao napanga kujifunza ni mchezo wa chess.

Mimi kenye napenda kufanya na familia yangu ni kusafiri na kuenda kutembea sana sana Tunapenda kusafiri wakati ya hatunakazi ama wakati walikizo tunakuja sote kama familia na tunaenda kusafiri maaliku ingine tunajionea huko venye.

Mimi napenda mikutano inayo ongelea siasa, michezo, usanii, na sanaa, na pia mambo yanayoleta jamii together, tunaongelea usalama wa jamii yetu, vile tunaweza boresha, maisha yetu hukuja, huku kuetu, na pia mikutano yenye tunasherehekea, tunaongelea yale mtu amefaulu maisha.

Mazingira ambayo hakuna kelele Wajua kukiwa na kelele mahali ambako unafanya kazi huwezi kuwa umetulia kila saa kelele inakusumbua hauta hauta eza kukua makini na kazi yako na pia hio kelele si inakusumbua peke yako inasumbua pia wafanya kazi wenzako.

Cha kwanza kenye mimi hufanya kabla ya kuenda mkutano ni kuyapitia yale ambayo ninaenda kuzungumza, ambayo nitaenda kujadiliana na wale ambayo tutakuwa nao mkutanoni. Pia huwa nasoma kitabu ama naandika maneno kurasa moja kisha nayarudia ili niweze kutulia.

Kenyenafanya kukamilisha kwa kazi, cha kwanza ni kuhakikisha hakuna kitu chochote kinachonisumbua. Mafikra yangu yote yawe kwa hiyo kazi ninayoifanya. Kwa kuwa mafikra yako ya sipokuwa kwa kazi hilo, utaanza kufanya mambo ambayo yanakusumbua, utapata wakati unaenda.

Muziki ambayo ninaipenda ni muziki unayotwa rumba, muziki huyu unaimbua sana sana na wasanii kutoka mji wa Congo, inchi ya Congo wasanii hao kwanza kwanza venye walianza kuimba rumba walikuwa wanakuja huku studio mji wa Nairobi na hivyo sisi tukaeza kuipenda wimbo huo.

Wakati wangu wakupumzika, ikifika nikiwa kazini, kitu cha kitu chamaana kenye mi huwa nafanya ni kutoka inje ya ofisi, naenda mahali ambapo pana kivuli, naeweza kutulia hapo, nikiangalia habari, kupitia mtandaoni.

Mahali pazuri ambapo nimewahi safiri ni wakati nilienda mji wa kisumu ambapo niliweza kuona bahari ilinayoitwa Victoria, si bahari, ziwa, ziwa Victoria, ziwa Victoria dio ziwa kubwa sana katika bara la Afrika lina, lina, lina, ziwa hili liko na mpaka, ina, ina, ina mpaka kati ya, nchi tatu.

Ninapenda kulala mapema Wajua ukieza kulala mapema, utaweza kupata usingizi unayotosha na pia wakati utapoamkia hiyo siku ingine, utaweza kuwa umepumzika ya kutosha Kwa hivo siku hiyo, utaweza kufanya kazi vizu.

Mimi ni napenda kutoa sadaka nikiweza Nikieza ambiwa nichaguwe kati ya michango ama sadaka nitachagua michango michango ikona manafaa mingi sana kuliko sadaka. Sadaka sana sana huo inaenda kwa wazee wa kanisa na muhubiri. Lakini michango ni ya kusaidia watu wengi sana kama ni mtu moja anapitia shida Tunaeza kumuchangia uyu na hivyo utaona pesa zako ziko na manufaa.

Gufu yangu kazini ni kuweza kufanya kazi bila kusimamiwa Mimi sipendi kusimamiwa napenda kuwachwa niifanya kazi kivi yangu Kwa kuwa kusimamiwa nae inaleta shida mkubwa nae atashinda akikuja hapo anakupa wasi wasi Mimi napenda kufanya kazi kivi yangu ju najua nitaweza kufanya vizu.

Kumbukumbu nzuri ambayo nina yashue ni wakati nina kumbuka wakati tulipofanya mtihani na nikaweza kuibuka kama nambari moja kwa wanafunzi wote na nikaeza kupewa zaidi ambayo ilikuwa baisikeli Sijaipata na nilikuwa mdogo tangu hiyo siku sijawai nisahau Nimeiweka ndani ya akili nitaweza kuikumbuka maishani mwangu mwote.

Umoja kenya napenda katika shirika hili ni umoja ambayo tunao Wakati kunapo changamoto huwa tunakuja pamoja kama wale wa shiriki wa shirika hili na tunaeza kujadiliana hili tuweze kupata suluhu ambayo itaeza kutatua shida hili ambalo dimetu.

Likizo yangu ya ndoto ni ya kwamba ningependa kwenda kutembea nchi la japan nimeiona inahistoria mzuri na pia utamaduni wao ni moja ambao unajulikana duniani mzima kwa hivyo ningependa kwenda kujionea hizi utamaduni zao.

Ndiyo mimi napenda kukimbia Tuseme weekendi siku ya jumamosi ama jumapili Najipa wakati tuseme masaa mawili Ninaenda kwenye kwa uwanja na kimbia tu haijalishi naenda kama muendo wakasi ama muendo wapole ni mimi naeza kukimbia tu.

Ndiyo mimi napenda kusikiza radio Radio hutuwa ninasikiza asubuhi kwa kuwa wanaongelea mada mengi sana. Kuna ile inaongelea siasa, kuna ile inaongelea uhusiano sana sana mapenzi yale yanayoongelea shida za ndoa, yale yanaongelea mambo venye unawezafanya biashara mada ni mingi sana.

Kitu cha maana kenye nafanya kushirikiana na timu ni kuji eza kuji ingisha wakati kuna mikutano wakati wanamnipangilio zinginezi ambazo inaeza leta manufa kwa temuhili letu kupeana mawaidha yangu ambacho kinaeza saidia mahali hapa ama palipengi.

Kukiwa na nkiwa na mgogoro na mtu, kwanza huwa na hakikisha mgogoro huo, hauta fika mahali kutakuwa na vita. Ya pili, ni yakomba, na huyo mtu ambaye tunavurugana naye, tu naeza muambia tuketi chini, ili tujadiliane, tuone nani aliye na makosa, na ili tuweze kupata suluhu.

Rangi ya kupendeza ni ile ya kijani kibichi, rangi Rangi hilo tangu niwe mchanga ni rangi ambayo nimeeza kuipenda kuliko rangi zingine mavazi zangu ata baiskeli langu pia ni rangi la kijani kibichi.

Kompyuta naitumia zaidi kufanya utafiti naingia kwenye internet kama niko na mada ambayo ninaf ninaifanyia utafiti naenda nangalia mada hu kwenye internet naona yale ambayo yanaongelewa kuhusu mada hili ambayo ninalikagua. Kisha nayasoma dipo naenza kuchukua mambo kutoka kwa hayo walioyasema hayo.

Mradi mpya kazini anayeanza kwa kwanza Kuitana mkutano Tunaweza kujadiliana na wezangu ni nini kipya tunacho kieza kiaza ambacho kinaweza kitaleta manufaa kwa kampuni kisha nikipata mambo nikisikia kutoka kwao nachukwa yale yenye ni muzuri na naweza kwenda Kuikagua na kuweza kuichunguza vizuri Kisha nikiona Kenye kilichosemwa ni kizuri Basi hapo na nashirikiana na wale wenye wana Tunao fanya kazi na na tunaanza mradi huu mpya.

Sifanyi kazi na timu ya mbali kwa kuwa hatutaweza kushirikiana vizuri kazi ambayo ninayafanya hapa, timu ya mbali haiwezi na pia kazi yenye timu ya mbali inafanya huko mimi siezi. Kile kenye tunaeza pamoja ni kuwasiliana na kupeana mawaidha mahali mtu anapokwa.

Ndiyo ninapenda maua maua yana ni poa kwa mazingira ya mahali popote yanafanya mahali popote pawe panakaa vizuri yanasaidia katika uboreshaji wa dunia Pia maua ni kitu ambayo unaeza pea mtu, unaye mna uhusiano mwema.

Kampuni ile ya teknolojia yenye nameamini ni kampuni ya Microsoft. Hiyo ndio kampuni mwanzo mwanzo huko wa mwaka wa elfu mbili na kumi na elfu mbili na moja. Kampuni ya Microsoft ndio ilikuwa inajulikana dunia mzima kwa hiyo software yao ya Windows. Ilieza kuleta mambo mengi sana, kubadilisha mambo mengi na kila mtu anayeitumia.

Ni napenda upepo upepo ni tifauti kuliko na ac angalau hewa la ac ni safi sana kuliko upepo nayo upepo haina ma haina haina si mahitaji haina bei ghali kuliko ac ac lazima ulipie lazima ulipie stima ac lazima pia ukue na hizo vifaa na pia ac lazimu ufanyiwe maintenance, lazima usafishwe Lakini upepo ni kitu ambavoo uko tu unaofanyika bila bila usaidizi wa mtu yoyote.

Ndiyo ninapenda kutembea kwa miguu, nikitembea kwa miguu, haya inawa, inakuwa mazoezi mzuri, inaweza kubu, wanasema kukeep fit. Pia kutembea kwa miguu, nikitu kila mtu anapaswa, inaweza kuboresha mifupa zako, zinaweza kuwa na nguvu, na unaweza pia kuwa naimara utakuwa na afya bora.

Ndiyo, ninaeza kuishi yu siku moja bila teknolojia. Teknolojia ukuna manufaa zake, lakini pia nayo inalingana ni siku gani. Kama ni wikendi siku ya jumapili, io unaezaishi bila teknolojia. Io ni siku ya kupumzika ili unajitarisha wiki io ingine uanze vizu.

Mnyama ambaye ni ninayetaka kumfuga ni kuku. Kuku ni mnyama rahisi wa kufuga sana. Watu wengi duniani wanafuga kuku kwa kuwa ilo juhudi ama la kufuga kuku ni rahisi sana. Kuku huwa anakupei, anakupa mayai na pia hu anakupa nyama na pia kuku hana kazi mingi. Kazi ni kumpa dawa, kumlisha na kumchunga asiwe na kumchunga malezi make makuwe mazuri.

Andiyo natumia mfumo wa salama vidole hiyo sana sana ni wakati ni napoenda kwenye benki na ni nataka kutoa pesa Kwa simu pia natumia wakati ya ambapo labda simu sijupa ni meeka Lafu utapata kuna mtu labda anajaribu kuingia Lakini usalama wa simu unaitisha vikidole Hii hapo hawezi pata nafasi.

Chumba changu chakulala liko na kitanda moja, na pia liko na radio, pia unaweza pata inaa kioo ambapo unaweza kujiangalia, nione kama nimevaa vizuri, mirror yangu nimeiweka poa. Iko na mahali pia pakuweka vitabu, pia mahali ambapo nimepakuweka viatu, nimepanga vizuri, na pia ikona meza ambapo unaweza keti na nina tulia.

Uzoefu ambao uwewahi nishangaza ni wakati nilipoenda katika mtaa mwingine nikapata wanawake huko wanaweza kutumia pikipiki, si eti nasema ati wanawake hawawezi kutumia pikipiki, lakini hiyo mtaa wanawake wengi sana wanaendesha pikipiki, njia ya kusafiri sana ni pikipiki wanabeba pia mzigo kwa pikipiki, na kitu kilinishangaza sana.

Sheria ile muhimu nilioyaona kwa kampuni ni ile ambayo inasema inatoa njia muafaka ambayo mtu anafaa kufuata maagizo inaonyesha vile kampuni inafaa iende kutoka kwa viongozi wakubwa hadi hapa chini.

Ndio napenda kuenda pwani, nikipata nafasi ya kutoka kwa kazi Huao najianda Najipa siku mbili, naenda ivo pwani, najionea bahari Naeza kuzum kupiga gumzo na wakaaji wa huko, najionea mila na mila na duni za huko.

Inalingana ni kifaa kipi kama ni simu huwa nasasisha kulingana na update ambalo litatolewa Mara nyingine kama ni komputer huwa nasasisha kabla ya baada ya miaka saba ama sita kama ni televisheni huwa nasasisha baada ya miaka kumi.

Ndiyo ninapenda kucheza michezo ya video siku ya kwanza kucheza michezo hizo ilikuwa mwaka mbili kumina moja ni mitangu hiyo tangu kutoka huko mbaka leo Aleo ni inapenda mchezo hizo Mchezo ambayo ni inapenda sana ni mchezo wa mpira wa soka inayoitwa wa fifa inapenda duniani ni mzima Kuna mchezo mingine mzuri mzuri.

Ndiyo natumia teknolojia ya sauti sana sana ninayotumia wakati Ninapojaribu kutafuta kitu kwenye internet Kunyigia kwenye browser uenda hapo mahali pa kwa iyo tab ya kusearch Utaona kuna hiyo kuna hiyo kuna hiyo yaku yakutumia sauti kutafuta kitu unazaebonyeza pia iyo.

Ndiyo, kukiwa na tukio ambalo linatendeka, tuseme mwezi ujao, ninaenda nanunua tiketi, naweza kujiandaa vizuri, ndo nieze kuenda kuona eventi hiyo, kuona tukiwa hiyo. Tukio ni mingi sana, nalingana nili, kuna tukio ambalo la chakula, kuna tukio za muziki ambao waimbaji, wanajulikana watakuja, tukio ni mingi.

Mimi siwezi kubali msongo wakazi uniharibie mambo yangu huwa na kuwa mtulivu msongo wakazi ukiendelea kuongezeka nami najipa nafasi wa kuondokea Lazima ujiangalie afya yako kazi pia kazi isi kubali kuadhiye afya wako.

Wazazi wangu walinifundisha jambo muhimu Waliniambia wakati utapokuwa mtu mzima Uondoke kwa nyumba hili uende huko nje Utajionea mambo magumu na nikweli mambo ni magumu, Lakini waliniambia wewe ujitie na ufanye bidii Pahali popote ulipo mambo yako yatakuwa shwari.

Kwa kawaida nalala masaa nane masaa nane ndio yale yanayosemeka ni unastahili kulala ili uwe vizuri Lakini nae pia inalingana kama nimechoka sana Naeza lala masaa zaidi ya nane tuseme masaa tisa Lakini kama sina usingizi siku hiyo naeza lala masaa nane ama masaa saba.

Kinywaji ni nacho kipenda sana ni kahawa kahawa ni kinywaji ambapo ukinywa hivi unahisi nguvu imerudi mwilini kama ulikuwa umechoka ukinywa kahawa mwili unasikia imerudi na nguvu Unahisi imerudi na nguvu Pia ukiweka sukari Unasikia ikiwa tamu kahawa unaeza kunywa na keki Unazakunywa na mandazi Unazakunywa pia na chapati ni kitu tamu sana kahawa pia unaezakunywa ikiwa baridi ama ikiwa kama imepoa bado Nikinywaji muzuri sana.

Ndiyo nimewai mfuga sungura Wakati nilipokuwa shule ya upili niliweza kumfuga kwa miaka tatu na ilikuwa kazi kubwa sana kwa kuwa ilibidi nimemutaftia malisho mingi sana na pia kumfuga haikuwa raisi Sazengine huo halikuwa na Analindwa napaka na pia kuna wakati pia nilipata amewuzua huyo sungula na kitu hicho kilinipa wasiwasi sana.

Pesa zangu huwa nazihifadhi kwa njia mingi, kuna zile zenye ninazieka benki, na pia zingine nazi invest, nanunua nanunua shares mahali, zinaniletea dividends, pia zingine na hapa kama loan, mtu ikifikisha mwezi moja, inarudi na interest, and ivyo ndivyo na vyo tumia pesa yangu.

Napenda mkate ule umetengenezwa na ndizi Mkate huo ni tamu sana Una ladha mengine mzuri sana shukari ni unaeza kutofautanisha ule sukari ambao ni wa kueko na pia ule sukari ambao unakuwaga kwa ndizi yenyewe Mkate huo unaeza ambatana na chai kahawa ama pia maziwa.

Mahusiano ambayo ninayajenga na wafanyakazi wengine ni mahusiano yale ya heshima ya kwamba huyu mwenzangu mfanyakazi mwenzangu ni mtu ambae tunaheshimiana na siwezi mkosea nae pia hawezi nikosea akiwa na shida mahali, pia naweza msaidia nami nikiwa na shida mahali, anaweza nisaidia na mahali, anaposikia kuna nafasi ambapo mtu anaweza jitahidi anaweza niambia, nami pia nikisikia mahali mtu anapoona nafasi anaweza jitahidi ama anafaa napo na mie pia ninamueleza.

Luga ambayo ningependa kujifunza ni luga ya kiarabu Luga ya kiarabu inazungumzwa na inchi nyingi sana Pia ni luga mzuri sana Yapili ni luga ya kiufaransa Luga hiyo inaongewa pia na watu wengi na pia inazungumzwa kwa inchi zimingi sana Nikini luga hile ngelependa kujifunza sana ni luga hile wanaongea huko China wanaita mandarin Luga hio ningependa kuijua.

Asubuhi wakati ambapo naamka Kitu cha kwanza kenye nachofanya ni kutandika kitanda changu kiwe salama Baada ya hapo ni kwenda kuingia bafu Kuoga, kisha nikishaooga navaa, manguo yale nilikuwa nimeyapanga usiku uchao, usiku uliopita ili niamkie kuyavaa asubuhi Kisha nikishavaa, ninaenda, ninapiga mswaki Kisha nikipiga mswaki Naamkia kiamshakinywa Kisha naondoka.

Mwafunzi ya ambayo ni meona kazini ya ambayo ya menisadia sana ni mengi sana Kwa mfano kukutumia wakati vizuri Ukiaza kutumia wakati vizuri, unaeza kujipanga yale mapangeleo yako ya naenda swafi Unaeza kufanya kaji vizuri, hawezi kukosea, kujikosea ama kukosea wale wafanyi kazi wenza.

Kitu cha kwanza ni nda kamati, kamati huo, utakuwa na watu wa pande zote mbili, ambao kuna ushirikiano, alafu wanafanya mipango zao, na wakipanga mipango zao, wana tunasubiri, na pia tunaulizia kile kinachondelea mbele, na wanaeza kutuambia ni mambo gani wameweza kuongelea, na ni mambo gani ambayo yameweza kusonga mbele kulingana na ushirikiano huu ambayo tutakuwa nao.

Ningependa kuona kwamba kila mtoto anaeza kuenda shule Kwa sasa kuna shida kubwa ya watoto kutokosa kuenda shule na siya tiyo ezi enda shule shida mingi sana ni kuhusu karo maisha sasa imekua ngumu Lakini wazazi wenye wanajisukumu ili watoto waeze kuenda shule na tumani kutakuwa na wakati ambako tatizo hili halita kuwa sana ambako kila mutoto ataweza kuwa na uwezo na fasi ya kuenda shule.

Kabla ya kulala, kila jioni mimi hujipa wakati ya kuandika yale maono ambayo ninayo akilini So kwa hivo ninachukua kitabu na kalamu Alafu naeza kuyaandika yale maono yangu, naeza kujiuliza maswali mangumu na pia kujiangalia siku hii yangu ya leo imeenda vipi kama ilikuwa siku kama kawaida naandika ilikuwa siku kama kawaida kama kuna tukio ambalo lilitendeka, lisicho tendeka kila siku naeza kuiandika hapo, kama kulikuwa. Na kama pia tukio lilikuwa nzuri ama mbaya pia naonyesha tukio hilo ambapo lilieza kutendeka.

Programu ile ninayotumia kila siku sana sana ni ile wa kutuma ujumbe mfupi naa ile ya kupiga simu kwa maana kazi kubwa ya simu ni kutuma ujumbe mfupi na kupiga simu ni kitu ya kufanya mawasiliano iwe bora.

Kutembea msituni inalingana ni msitu upi Kuna msitu ambao una wanyama pori apo ambap apo mtu Apo mtu yoyote hazi enda na kama utenda lazima ukuwe na walinzi ukuwe na walinzi ambao watakuchunga Lakini kama ni msitu ambao unafunguliwa raia. Bapo ikifika wikendi ama siku yoyote Unaenda unatembea Iyo msitu watu unazenda kutembea uko.

Mfanye biyashari bora ambaye na mkumbuka alikuwa mzee mwingine alikuwa anaitwa bwana otieno mzee mshuari alikuwa Kwa nguvu za mwenyezi mungu alieza kuishi miaka Tisini mzee huyo na kumbuka wakati alipokuwa na biashara ya kuuza maziwa alikuwa ana nieleza biyashara hii ya vile ilivyo mletea pesa Kwa siku alikuwa anaeza kuchukua lita lita miambili na hizo lita miambili anazaenda kuuzia kampuni kubwa za maziwa kwa bei juu na yeye anaeza kurudisha pesa yambaki pesa yake na bado anapata faida.

Siku kuu ikija, kitu chakwanza ni chenye na huwa nafanya ni kurudisha shukrani Alafu vile na visherekea ni sisi na familia yetu Tunendali kutembelea babu na bibi Tunawajulia hali kwa kuwa mwaka mzima Atujaeza kuonana Nakurudisha shukrani Tunayeza kuchinja Tunapika Natunakula na tunapiga gumzo tukijulia na hali.

Vipuli ni ainamingi kuna yale sikio, kuna hali ya mkono, kuna hile unavaa shingoni sana sana mimi hua unavaa hile ya shingoni na hapa kwenye mkono masikio kwa sasa siwezi ya vaa, kwa kuwa sijatoboa Sijatoboa hili niwezi kuvaa kipuli hapo.

Simu hili langu kuichaji huwa naichaji mara mbili pekee yake kwa siku. Wakati ambapo ninaamuka huwa nimeiacha kwa moto, ili siku ili iweze kujaa ndio asu ndia nikitoka niende zangu, simu uwe uwe na moto, na wakati natokea jioni huwa naeka kwa moto kwa kuwa nita hiyo siku mzima nimeitumia simu wangu na sijapata nafasi wa kuichaji.

Ndiyo huwa nagawanya taka zangu kulingana na yale yaliyo na uwezo wa kuchomwa, yale yanaweza kuoza, na yale ambayo yanaweza kutumika tena kama ni makaratasi nayaweka mahali pa tofauti kama ni yale ambayo ya naoza kama maganda na nini haya pia unaeza yaweka mahali na yaweka huku nje Unazapata wanyama kama mbuzi, kondoo ama ngombe, watala hizo na kama ni vitu kama chupa ambayo ya glasi hayo na huwa na chukua naisanya naipeleka mahali ambapo wanaokota Ili naweza pia yauza ili nipate.

Ndiyo mara nyingi sana huwa nafikiria kuanzisha biyashara yangu biyashara ni kitumzuri mtu akiwa na ayo kibinafsi inaeza kuletea pesa zaidi kuliko yale ya unayafanya saizi Ukiwa na biyashara unaeza kujitihimu kiviako Hato kieza kuwacha kazi ambapo umeandikwa Unaeza kuwa na biyashara ambayo itakushikia shida na ayo ya biyashara kwa sasa ni ngumu Wakati hapana pesa na lazima ulipie kitu kama kodi ulipie wafanyi kazi na kuna pesa inaingia hiyo ni bala kuhu.

Ndiyo ni mnapenda kupika kupika kitu kama nyama Nyama ya kuku, nyama ya ng'ombe, nyama ya mbuzi, nyama ya kondoo Hata najifunza kupika nyama ya sungura Mimi napenda sana watu wakisema ni kutayarishie wali, nitatayarisha kitoweo nitatayarisha kupika ni kitu ambapo kila mtu mzima anafaa kuwe anaweza kujua.

Ndiyo nina wapenda kucheza na watoto kucheza na watoto si kitu mbaya una Unaeza kuboresha uhusiano nao na hao watoto wadogo Kwa vile saa hizi niko Huwa nacheza na ndugu yangu mdogo ili aweze tuweze kuwa na uhusiano mwema Watoto wateeza ku kuzoea na pia wataeza kuamini na kitu chochote na ni vizuri kwa kwa afya yako pia na ukikuikuwa na uhusiana mzuri na watoto watu pia wanakuona wewe ni mtu mzuri.

Hekima hile ni mejifunza maishani na inaeza kunisaidia wakati wowote ni kueshimu kila mtu isipokua ni maisha gani ya naishi usi udharau mtu yeyote kwa kuwa vile umevya patana. Heshima unamupa kila mtu ni hile hile unamupa kila mtu akuna kubagua heshima unawapa wote heshima moja na kwa hiyo wataweza kurudisha heshima pia kwako.

Ndiyo, ninapenda kula samaki, samaki ina inalinga, ata iwe imetayashwa kinamna gani, kama imeekwa ndani ya mafuta moto, kama ina imeekwa juu ya moto inachomwa, na kama pia imechemshwa, mimi sibag, na pia ninapenda kuikula na ugali, sana sana na ugali na mboga.

Ni inapenda chakula kenya china akina mafuta. Kwa kuwa mafuta unezapatikana kwa tseme nyama. Kwa hivu ni kikula chakula ambao unanyama na pia uchakula huja piko na mafuta asina shida. Lakini utapata saa zingine mtu wanapika chakula. Anaeka mafuta mingi. Tena chakula inawanja ki mafuta mafuta. Napia mafuta mingi si mzuri kwa mwili wako.